Kila jioni kabla ya kulala mimi huhakikisha nimesoma kitabu angalau kudasa kumi. Wakati sina kitabu mpya ya kusoma mimi husoma bibilia angalau kurasa mbili hivi na kueza kuichambua huku nikiyafikiria yale maneno ambayo nimesoma.

Harufu ambayo naipenda sana, na ambayo mihuifurahia sana ni harufu ya maua, na si maua yotepeke ila ni maua ya waridi sana sana, yale ya mekatwa kutoka shambani ama bado yakiwa na shambani kabla haijakaa sana ama imianza kukauka.

Wakati ninahitaji msaada kazini jambo la kwanza ni kuelezea wale ambao na tunafanya kazi pamoja na meneja yangu ya kwaba nahitaji usaidizi. Maanaka naelewa ya kwba bila usaidizi wa timu yangu ama baadhi ya watu ambao tunafanya kazi nao wakati mwingine mambo huenda ikawa ngumu.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo huwa sipendi kamwe. Sana sana ikawa ikiwa huduma yenyewe inafanywa kwa upole na ile mstari huwa haisongi. Napenda huduma ambazo zinafanywa haraka haraka bila kupoteza muda mwingi kwa mistari.

Mahali ambapo mimi na penda ni mahali ambapo ni patulivu. Mahali ambapo hakuna kelele. Pia napeda mahali ambapo kumetulia kuna hewa safi. Sana sana mahali kama pale ni mahali ambapo kuna miti mingi na mimea mingi ya kijani kibichi. Na ambayo uneweza kaa na kupumzika.

Nguvu zangu kazini ni jambo la ya kwanza ni huwa nafika kazini kwa wakati unofaa na mara nyingine mimi ufika mapema zaidi. Jambo la pili ni kuweza kushirikiana na kufanya kazi na wenzangu kama timu. Jambo la tatu ni kwamba naamini mimi ni mtu wa kutegemewa kila saa kazini.

Baadho ya kazi za nyumbani ambazo zinafanywa kwenye nyumba, kunazile ambazo napenda zaidi, na kunazile ambazo sana sana huwa zizipendelei. Baadhi ya kazi ambazo huwa sipendi ama naichukia ni kuosha vyombo, maanake mimi huona kuosha vyombo huwa inapoteza wakati mwingi.

Ndiyo, ninaopenda kuwa kofia, ninapenda kuwa kofia sana sana wakati jua ni kali huku nje, maanake kofia ni moja hapa ambao moja kiza ama kuzuia uso kukutana na miale ya jua kali, pia napenda kuvaa kofia wakati wa baridi maanake huwa inaongeza wa joto.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kuweza kuelimisha mtoto wangu wa kike hadi chuo kikuu. Na aweze kupata kazi. Na aweze kujisimamia maishani. Jambo la pili ni ya kwamba nitaweza kusaidika na kunufaika maishani mwangu na kuweza kuendelea na pia kuweza kuwa na makao yangu mimi binafsi.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

Watoto wamekaa chumbani wakisoma naona wanajitahidi sana shuleni naoba tuchanganye wakati pamoja jioni. Labda tucheze mchezo au tu tuangalie fila filamu. Familia yetu napenda kwa pamoja usiku. Mme wangu anasema tuadae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo nzuri. Watoto watajifunza kupika pia. Tutajitayarisha tutayarisha pilau na saladi. Nita wafundisha jinsi ya kukuata mboga vizuri. Wakati wa familia ni muhimu sana. Tunajega mahusiano mazuri. Usiku huu utakuwa wa furaha na kumbu kumbu nzuri.